Nilipo kuwa shuleni, niliweza kupata marafiki wengi, waliyo nifanya niweze kuzindua riziki yangu. Ningeweza pia kusoma na kupita vizuri kwa maana walinifunza vilivyo, hata nilipo kuwa chini, wali niinua siku zote na furahia sana. Naamu.

Naam, napenda kuimba sana sana ninapo imba huwa natuliza moyo wangu, ninapo imba pia huwa naweza kuimbia marafiki zangu ama kipenzi changu ndiye anayefurahiya kabisa sauti yangu naweza pia kuendeleza talanta yangu.

Ninapokuwa na furaha nyumbani, huwa nasaidia wazazi wangu katika kazi za nyumbani pia ninapokuwa na furaha natembelea marafiki zangu mahali walipo. Tena ninapokuwa na furaha huwa natazama runinga nikifurahia nikijiburudisha.

Nalala kwa masaa manane, naam, na ninaelewa kuwa kulala husaidia mtu kuweza kuamka mapema na kutendekeza kazi kesho yake kwa namna vyema na pia akili yangu itakuwa sawa.

Naenda maktabani mara tatu kwa wiki kwa sababu hiyo ndio wakati ambao huwa ni huwa sina kazi ya kufanya. Napenda sana kuenda maktabani na kupata maarifa kabisa maarifa mengi inayonisaidia kujiendeleza.